Mwezi ambao naupenda sana ni mwezi wa januari. Maana ni mwezi ambao ndio nilizaliwa, ndio birthday yangu. Na pia ni mwezi ambao ni mwaka unaanza. Wakati huu unapata ndio naeka mawazo yangu pamoja na amua kupanga mwaka wangu vile utaanza, vile utaendelea na vile utaishi.

Nashirikiana na timu kwa kusikiliza mawazo ya wenzangu, kuheshimu maoni tofauti tofauti, na kuchangia kikamilifu kwenye majukumu. Nawasiliana wazi, natoa msaada pale inapohitajika, na kuhakikisha tunafanya kazi kwa mashikamano ili kuafikia malengo ya pamoja na ufanisi na wa kweli na pia kwa wakati.

Na mimi binafsi naifadhi vitu vya thamani Hasa nyaraka muhimu na kumbukumbu binafsi kama vieti picha za familia na tarifa muhimu na vitunza kwa umakini mkubwa mahali salama ili visipote au kuharibiwa Kwa sababu vinamana kubwa kwangu kihisia na pia vinameza kunisaidia sana katika maisha yangu ya badaye.

Napendelea kitanda kizuri chenye ugumu wa wastani Kwa sababu hunipa usingizi nzuri na kufanya mwili wangu ujisikie huru Kitanda hicho hunisaidia kupumzika nzuri kuamka nikiwa na nguvu na kunifanya nijisikie utayari wa kuanza siku yangu kwa hali ambao ni nzuri zaidi.

Mimi binafsi napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu hunipa utulivu na ladha laini, hunisaidia kuanza siku kwa amani, kunifanya nijisikie mwenye nguvu taratibu na pia hunipa muda ambao ni wa kufikiria na kupanga shughuli zangu za siku kwa utulivu.

Mimi binafsi napenda kusafiri kwa kutumia GPS na ninasababu nyingi sana. Sababu ya kwanza ni hunisaidia kufika haraka bila kupotea. Sababu ya pili hunipa uhakika wa njia na pia hunipunguzia msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie salama zaidi hasa ninapo safiri maeneo nisiyo yafahamu vyema.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

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu Naona watoto wamefika tayari kutoka shule Ninauchovu lakini lazima niandae chakula Ah nitabadilisha nguo kwanza nivaea nguo za nyumbani nifanya nini haraka kwa chakula Kuna wali wa jana nitaupasha na mayai raisi na haraka Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao Baada ya kula, nitasafisha vyombo pamoja, nitakagua kazi zao za shule, naono wamemaliza vyema. Nitaandaa nguo za kesho, ili asubuhi isiwe na haraka. Jioni ni wakati wa kupumzika na ya familia.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuatilia bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza, niangalie zipi ni za muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Itazijibu moja kwa moja. Zingine nitazihamia kwa badaye. Nahitaji mfumo bora wa kusimamia kwa badae.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

Je niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununuwa vitu vingi Baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani Nahitaji pia kununuwa dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha Nisikosahau kitu chochote.

Nina miadi ya daktari kesho saa tisa asubui, lazima nifike kwa wakati Nimekuwa na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili Natumaini, daktari ata nisaidia Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali Ze, naitaji kuenda na mtu mwingine? Nadhani nitaweza kuenda pekee yangu, hospitali iko karibu Nitachukua basi moja tu? Inaitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia, nimekuwa natatizu hilo kwa muda, labda ataniandikia dawa, atanikabidi kwa mtaalamu, afya ni muhimu sana, siwezi puuza dalili hizi.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ni ya kila siku inakuwa na kushi inakuwa ya kushi ndana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nathani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikize mziki ili niwe na subra. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.